Tunda ninalolipenda ni ni tunda la machungwa. Machungwa huwa matamu sana na pia husaidia sana na kuzuia kusaidia mwili sana kwa kuzuia magonjwa kadhaa na pia huongeza maji mwili ni kwani machungwa yana maji yake. Kwa ubina.

Mimi husaidia jamii yangu kwa kuwaelimisha waliokuwa hawajaelimika kuwaambiwa na kuwaonyesha mambo ambayo hawajui kwani mimi nilienda shule na nikasoma wengine katika jamii hawakuenda shule, hawakufanyika kuenda shule na mimi ndio huwasaidia sana na pia wakati nina pesa nashiriki katika vikundi kadha wa kadha kwa kujenga ambao husaidia kwa kujenga nyumba za watu ambao zimebomoka na wasiojiweza.

Kazini ninapoona mabadiliko yoyote kama mabadiliko ya wanao wakubwa wetu kama mwenyikiti ama mtu yeyote mimi hunyamaza kwanza nasoma naangalia kwanza mambo vile inavyo endelea kama ni mambo ambayo ya nani anayo nizuia nisiendelee na kazi vizuri mimi huongea na wakubwa wangu na pia wenzangu kazini. Nawaambia mahali fulani hapaendi vizuri na tunaweza kurekebisha lakini kama ni mambo ambayo siyezi badilisha mimi huishi vile kuko.

Naam mimi hupenda muziki wa jadi kwani unaweza, una huwa, una mafundisho tofauti, tofauti, wa mafundisho ya maisha, vile watu wanavyoishi, na pia inatuonyesha mambo ambayo yalikuwa yanafanyika hapo kitambo hapo awali ambayo sisi wenyewe hatuyajui lakini tukiskiza mziki wenyewe unatufundisha na unatuonyesha vile mambo yali.

Napenda jinsi tunavyo shiriki pamoja na jinsi tunavyoishi pamoja na kupendana yule moja na mwingine na jinsi mtu anavyo kuwa na tatizo lolote, ama anavyohitaji msaada wowote, vile sisi, sote hushiriki pamoja na kumsaidia.

Naam minapenda kupanda milima kwa mfano kuna wakati tukiwa na marafiki zangu tulipanda milima Kenya ambako niliweza kufurai sana na pia kuhisi hewa tofauti tofauti unapopanda milima wenyewe na pia kufanya viungo vya mwili kunyooka na kupunguza uchovu mwilini.

Mimi hushiriki katika jamii kwa jinsi tofauti tofauti kwa mfano, mimi huwa, jamii yetu huwa na siku ya kukaa pamoja na hutatua tatizo lote tunalokuwa nalo, kwa mfano ni tatizo la maji, ama miti inakatwa sana, mimi hukua, lazima niwe nao wote pamoja. Tunaokuwa na mkutano mimi huhakikisha niko hapo na pia wanaohitaji usaidizi wangu mimi huwasaidia kutokana na vitu kama elimu kuelimisha kutokana na vitu tofauti tofauti na pia kuelezea jambo linalowatatiza kama mnalijua mimi hushiriki.

Naam mimi hupenda kusikiza redio kwa mfano, ninapokuwa nikifanya kazi, mimi huweka redio ambapo huwa na muziki ambao hunipa motisha ya kufanya kazi, na pia kunapokuwa saa moja jioni ama saa moja asubuhi ama saa tatu asubuhi ama jioni. Mimi hupenda sana kusikiza redio ninaposikiza matangazo ya jinsi nchi inavyoendelea ama matokeo yanayotokea katika.

Mimi hung'ang'ana sana kazini ili ni nipate muda wa kumaliza kazi ambayo nimepewa. Lazima kazi ambayo nimepewa nimalize kwa muda ulio muda niliopewa ili ni patiane kazi yoyote niliopewa kwa muda.

Mkate wa kampuni ya Kings Milli ndio napenda kwani kuna mikate ya kampuni tofauti tofauti lakini Kings Milli huwa tamu haina sukari mingi na pia huwa na ladha na harufu ya kuvutia.

La hasha, sipendi kutembea mstuni kwani mstuni kuna wanyama tofauti tofauti ambao sipendi hata kidogo nikiona wanyama kama hao mimi huogopa na kupotea. Wanyama wote wakuogofia kama nyoka, chura, kinyonga pia wanyama wote wanaouma ama wanaoudhuru uwezo wa mtu kuendelea vizuri mimi huogopa sana misitu.

Naam mimi hupenda kusoma gazeti sana kwa mfano gazeti husaidia sana unapoisoma kwani unaweza kuona matangazo tofauti tofauti ya nchi inavyoendelea ama sehemu tofauti tofauti inavyoendelea ama tatizo lolote linalokumba nchi ama dunia nzima unaweza kuliona katika matangazo matangazo yenye.

Malengo ya kila mwezi mimi huiandika pahali ambapo ni lazima nisome kila siku ili niweze kuyatimiza malengo ya huo mwezi. Lazima kila jambo linaandamana na lingine. Mimi huanza na kile ambacho nimeandika cha kwanza namaliza halafu naenda cha pili. Kwa mfano ninapokuwa na mkutano wa kwanza ama wa pili ama wa tarehe fulani. Lazima nikuwe nimejitarisha na kuhakikisha mkutano huo umeenda vizuri na nimehudhuria. Kwa hivyo mimi malengo yangu ya kila mwezi yote lazima na niyati.

Mimi hupendelea sana haku, kuvaa sketi sana kwani ninapo, nilipo kuwa shule hapo awali nili, wazazi wangu walikuwa hawa, hawatumii suruari sana. Wasichana walikuwa wanavalishwa sketi, wanapokuwa shule na pia walipokuwa nyumbani pia walivishwa, walivalishwa, sketi. Kwa hivyo nilivyo lelewa na kukua pale nyumbani, wazazi wangu walinifunza kuwa sketi ni za wasichana na suruali huwa za wavulana.